Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha umahiri na uaminifu. Lengo langu ni kuwa na mchango chanya kwa jamii kupitia kazi yenye maana, kusaidia watu kutatua changamoto na kuendelea kujifunza kila siku. Pia natamani kuwa hamasisha wengine, kuuza ubunifu na kujenga mafanikio ya kudumu yanayo leta heshima na kuridhisha binafsi.